Wikendi kwangu ni wakati mtakatifu wa haricharges. Siendi bizi sana lakini pia siendi kulala tu kitandani. Hii ndio ninavyokuwanga kawaida. Jumamosi. Huwa naamka polepole kidogo kuliko weekdays. Karibu saa tatu au saa nne ya asubuhi badala ya saa moja. Kwanza nahitaji kahawa yangu nyeusi ya French press au puwa ova nikikaa balkoni nikisikiza ndege na muziki wa low leaf kisha naweza kuenda gym au kufanya workouts nyumbani. Baadaye nahitaji kuenda sokoni au supermarket napenda kununua mboga fresh au vitu vya kupika. Jioni mara mingi huwa na marafiki tunaweza kuenda kafio mpya kunywa kahawa au koktel au tu kukaa nyumbani tukicheza mchezo ya ubao, Chels au Monopoly na kula pizza au nyama choma Jumapili hii ndio siku yangu ya kupumzika zaidi naamka kahawa tena Kisha naweza soma kitabu au kuangalia series nikitumia headphones Mara nyingi huwa napika chakula kizuri kuku choma ugali mboga za kienyeji au pasta nzuri mchana naweza kuenda utembezi mahali kwa karura forest au tu kuendesha gari bila mpango. Jioni kawaida huwa na familia au marafiki. Tunaweza kula pamoja nyumbani au tu kuongea kwa simu video calls au wale ambao hawako karibu. Mambo ya kawaida kahawa angalau marambili kwa siku kuandika au kufikiria mawazo mapya. Muziki playlist yangu ya weekendi hua na jazz, lofty au bongo flavor za zamani. Kupumzika na simu kidogo na jaribu kuepuka kazi e-mails nikiwa mara nyingi peke yangu Lakini pia marafiki wawili, watatu karibu au familia Siendi crowd kubwa, weekend nahitaji peace nipumzike au nifanye mambo mengi zaidi nahitaji kupumzika na kurejea nguvu Lakini sio kulala tu napenda balance, kidogo activity, kidogo social au mengi achill bila iyo balance, monday inakuwa ngumu kwa kifupi, weekend yangu ni mchanganyiko wakahawa muziki chakula kizuri na watu ninaopenda bila pressure ya kufanya kitu.

Rangi ninayopenda zaidi ni blue ya kina kirefu, ile deep navy blue au midnight blue, si ile blue nyepesi ya anga bali ile yenye uzito na utulivu. Midnight blue na navy blue inanisikia kama rangi yenye nguvu lakini haipigi kelele, ni elegant na timeless, inanikumbusha bahari usiku anga yenye nyota nyingi wakati wa giza na utulivu wakina. Pia yanikumbusha usiku wa Nairobi wakati mvua ina nyesha kidogo na taa za barabarani Zinangaa hile feeling ya amani na inspiration Udi yangu favorite zaidi nimeivaa hadi imechakaa kidogo lakini bado ni comfortable sana simu yangu ya kava ni navy blue blanketi yangu ya kitanda ile ya rangi inanifanya ni lale haraka usiku na ata gade langu la ndoto Ningependa liwe navy blue Inanipea hisia ya utulivu, usalama na unguvu ya ndani Sijisikii stress nikivaa au nikiwa karibu na rangi iyo Nikama imani ground hasa nikihisi maisha yananikimbia haraka blue Iyo inani slow down na kunifanya nifikirie vizuri kwenye nguo zangu ni navy blue kwenye balkoni yangu jioni anga inapoanza kugeuka navy blue kabla ya giza kwenye kafe na zinazopenda walls au decors nyingi huwa ni navy accent na ata kwenye screen yangu wakati nikitumia dark mode kila mahali kwa kifupi, midnight blue kwangu ni rangi ya utulivu na nguvu Si flashy, lakini ina baki na wewe.

Likizo kwangu ni wakati wa full recharge mode siendi kuplani nyingi lakini napenda kujistawisha kwa njia zenye utulivu na furaha kidogo hii ndiyo utaratibu wangu wa kawaida kupumzika na usingizi mzuri. Kwanza naamka saa tano au saa sita asubuhi badala ya saa saba na nusu na kulala hadi asubuhi bila alarm. Nikifika mahali kama pwani, huwa nalala usingizi wa saa tisa hadi saa kumi usiku bila simu karibu, matembezi na asili. Napenda kuamka na kuenda pwani au msituni, kuogelea kutembea au tu kukaa nikichunguza bahali au mlima. Hapa Nairobi huwa karura au gong hills hunifanya nijisikia fresh na kutoa starehe. Kahawa na chakula kizuri bila shaka kahawa yangu nyeusi ya asubuhi kwenye beach au balkoni. Kisha napika au kukula chakula cha kienyeji samaki choma viazi karea au ata bbq na familia Siendi diet strict wakati walikizo vitabu mziki na movies Nina kitabu moja au mbili ni kisoma saa mbili au saa tatu kwa usiku mziki wa low leaf au bongo flavor na kuangalia series kama documentaries pekee yangu na au na marafiki mambo ya social medias, kuonana na familia au marafiki wakaribu, picnic, chairs, au ludo na kuongea tu hadi usiku. Siendi parties kubwa lakini kitu chill kama dinner nje. Digital detox, simu off au airplane mode kidogo. Emails na social media kidogo tu. Hii ndio inaongeza nguvu zaidi. Kwa kifupi, likizo yangu ni 70% kupumzika, 20% adventure kidogo, 10% social. Baada yake ni rudi kazini ni kiwa full battery atakama wiki moja tu inatosha.

Ndio mara kathaa, napenda sana kwenda maonyesho ya sana, ninasikia kama nimeingia ulimwenguni mwingine na kila mara ninaondoka nikiwa na mawazo mapya au hisia tofauti. Hizi ndizo ninazo kumbuka vizuri, Nairobi Gallery, nilipokuwa mdogo, mama alinipeleka huku mara mbili, kulikuwa na maonyesho za picha za zamani na Kenya na michoro za watu kama Joy and Mason. Nilivutiwa sana na rangi ya story nyuma ya kila wakazi. Nairobi National Museum Exhibition Kuna wakati walikuwa na contemporary Kenya art show, scriptures, paintings na installation Kulikuwa na kipande kimoja cha installation kilichotengenezwa kama takataka za plastiki. Kilinifanya nifikirie mengi kuhusu mazingira. Napenda kwenda pekee yangu au na marafiki moja tu, ili niweze kutembea pole pole kusoma description na kuhisi kazi bila haraka Siendi sana crowds kubwa lakini opening night ni exhibition kwa sababu ya vibe Mwonyesho ya sanaa kwangu ni kama therapy. Yananirefresh akili na kunifanya nione ulimwengu kwa njia tofauti.